Napendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali huwa unaumiza macho. Hivo mara nyingi huwaga napendelea mwanga wa kati wa kawaida tu ambao hautaniumiza macho wala ambao hautanichosha katika jambo ambalo nalifanya au katika kitu ambacho nakifanya kwa muda huo.

Kumbu kumbu yangu ya shule ni ambapo nimewai kuwa mtu wa kwanza kati ya watoto wote na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza sikuwa hii kufika hicho kiwango cha kufaulu kabla. Kwa hiyo ndiyo kumbukumbu yangu kubwa na nzuri ya shuleni.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti na hata hapa ninavyofanya, hichi kinachokufanya hapa. Ninatumia teknolojia ya sauti kwa hiyo, ndiyo, napenda kutumia teknolojia ya sauti, inafupisha muda, inafupisha maelezo kuwa mengi tofauti na kuandika.

Asubuhi nilivyoamka, niliamka mapema sana saa kumi na moja, lakini niliomba na nikaenda kanisani, nivyorudi kanisani, nikanywa chai ya asubuhi, kazini leo sikuenda kwa sababu ni sikukuu ya mwaka mpya, na asubuhi najisikia vizuri kuanza mwaka mwingine.

Mchezo naopenda kutazama ni mchezo wa mpira wa kikapu wa wanawake ninapenda kwa sababu na mimi natamani siku moja nijue kucheza kuna michezo mingi imewahi kunishangaza kutokana na wachezaji wanavyocheza ninapenda kutazama uwanjani huwa najisikia vizuri sana.

Mahali pa ibada naenda mara moja kwa wiki ambayo ni siku ya Jumapili. Ambayo nashiriki ibada yangu njema pale, na nafurahia sana kuwepo ibadani, kushiriki na ndugu zangu wa makanisani kwangu. Ninafurahi sana napokuwa ibadani.

Napenda kukaa chumbani kwa sababu muda mwingi napenda niwe maeneo ambayo yametulia, ambayo hayana kelele ili iweze kuwa rahisi kufanya kazi yangu. Lakini shughuli ninazofanya unakuta ni shughuli za mtandaoni na nilihisi vizuri sana kukaa chumbani.

Natumia data ya kawaida ya simu na hii hupelekea kutumia kiwango kikubwa sana cha data. Na nataka nijitahidi, kama Mungu akijalia mambo yakikaa sawa, basi nikipata pesa niweze kununua wi-fi ili kupunguza matumizi mengi ya data ya simu.